Na mkakati ni mpango ama au mbinu ama au lengo la kufikia sehemu fulani.

Naam, kushindwa ni neno la Kiswahili ambalo linatumika kurejelea kuto kufanikiwa kufanya jambo fulani au kushindwa kufanya kitu fulani.

Naam chai ni neno la kiswahili ambalo linatumika kurejelea kinywaji ambacho kinatengenezwa kutokana na mti ama majani ya mti chai.